Ninanijilida dhidi ya fitisho vya mutandao kukua makini na matumizi yangu ya mutandao. Kwanza, natumia nenosiri kali na tofauti kwa akaunti zangu na umbandilisha mara kwa mara. Pia naepuka kubofia viungo au ujumbe usioeleweka. Hasa ninapotoka kwa watu nisio fahamu. Pili, nahakikisha simu na kompyuta vina programu ya usalama navisaiisha mara kwa mara. Nasasisha pia programu na mfumo. Hili kuziba mianya ya kiusalama. Tatu, siweki taarifa zangu binafsi ovyo mtandaoni, kama namba ya simu, nenosiri, au taarifa za benki, nikiwa natumia mitandao ya kijamii naweka mipangilia ya faragha vizuri, kwa ujumla na jilinda kwa kuwa mwangalifu, kutumia usalama waki digitali, na kutoeka taarifa zangu kiholela mtandaoni.

Kwa kawaida, na lala kati ya masaa sita hadi saba kwa siku. Najitahidi kulala muda wakutosha ili mwili na akili zipate mapumziko. Ingawa wakati mwingine majukumu ya kazi au masomo hunifanya nipunguza muda kidogo. Nikilala masaa hayo, hujisikia nafuu na ninaweza kufanya kazi vizuri siku inayofuata.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nimefanya kazi ya kujitolea katika shughuli mbali mbali kama kusaidia kusafisha mazingira. Kutoa msaanda kwa akina mama au watoto wa shule na kushiriki katika michango ya jamii. Nafurahia sana kazi za kujitolea. Kwa sababu inanifanya nijiskie nimechangia jamii na kuleta mabadiliko chanya. Pia inanisaidia kujenga uhusiano na watu na kujifuza mambo mapya. Kwa hivyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni kitu ninachokipenda kwa sababu kinanifanya niwe na furaha na maana ya maisha.

Mimi huwanafanya mazoezi asubuhi. Asubuhi ni muda mzuri kwa sababu mwili bado ukona nguvu. Na mazoezi hufanya siku ianzevizuri. Pia mazoezi ya asubuhi husaidia kuongeza nguvu na kuimarisha afya. Na kunifanya niwe na umakini zaidi kazini. Hata hivyo, kama siku nyingine sina muda asubuhi, ninaweza kufanya mazoezi jioni. Lakini kwa kawaida na pendelea asubuhi.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kupongezana, kushirikiana na kusherehekea pamoja. Napenda kupongeza kila mtu kwa kazi yake na kuonyesha shukrani kwa jitihada za kila mmoja. Nasherehekea kwa kufanya sherehe dogo au chakula pamoja, au kwa kutoa pongezi rasmi au zawadi dogo kama ishara ya shukrani. Pia napenda kushiriki mafanikio kwa wote ili kila mtu ajisikie anadhaminiwa. Kwa hiyo, nasherehekea mafanikio ya timu kwa kupongezana, kushirikiana na kufanya sherehe kwa pamoja.

Ninashungulikia makosa kazini kwa kukumbali kosa, kuelewa chanzo, kurekebisha haraka na kujifunza ninapoona nimekosea, ninakubali maramoja badala ya kujificha nitafakari ni kwa nini kosa lilitokea, na ninaangalia chazo kama ni uzembe, ukosefu ya taarifa au itilafu ya mfumo napanga atua za kurekebisha kosa haraka, na nikiwa naweza, na waambia wezangu au musimamizi ili tusiendelee kukosea Nina chukua muda kujifuza kutokana na kosa na ninawekanjia ya kuepuka, kuepuka kurundia tena. Nina poona kosa ni kubwa au siwezi kuli rekebisha peke yangu. Ninaomba msaada kwa mwenzangu au musimamizi.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaranza au kijapan. Ningependa kujifunza lugha mpya kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti, kuongeza uelewa wa dunia na kufungua fursa za kazi au kusafiri. Pia ningependa kujifunza ufundi wa kompyuta kama programu za kuchapisha uwariri wa video. Itanisaidia kuwa na ujuzi wa kisasa na kuboresha kazi zangu. Kwa hivyo, ningependa kujifunza lugha upya na ujuzi wa teknolojia kama kodi na uwariri wa video.